Unapenda kwenda madukani lini. Kwenda madukani inategemeana na mahitaji yangu. Swali la unapenda kwenda madukani lini hilo inategemeana na mahitaji. Kwa ujumla mimi napenda kwenda madukani siku yoyote ile napokuwa na muda na napokuwa nahitaji kitu au nahitaji kununuwa bidhaa, fulani iwe bidhaa au nguo dukani. Hiyo siku ndo napenda na mara nyingi huwa naenda dukani. Hasa iyo nategemeana na kitu nachohitaji. Muda mwingine siwezi nikaenda dukani kudukani bila kitu nachoenda kununua huwa naenda pale napotaka kununua bidhaa. Iwe nguo yawe mahitaji mengine ndo huwa naenda dukani. Inategemeana na mahitaji nayotaka na muda na naopata. Kiufupi unapenda kwenda madukani lini hilo swali linategemeana na siku na vitu na mahitaji yangu. Nikiwa na hitaji vitu kwa mfano ni jumatatu. Kama na hitaji kwenda kununuwa kwa mfano nguo. Nina muda uwe siku ya jumatatu. Naenda hiyo kama ni naenda kununuwa kwa mfano nguo hiyo siku ni nimepanga kwenda kununuwa nguo. Naenda kununua.

Je unapenda kunywa maziwa? Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa kwanza ni kinywaji kizuri kinachosaidia kujenga afya yangu na mwili kwa ujumla maziwa. Ni kinywaji ambacho napendelea kunywa. Kwanza kina faida nyingi mwilini. Faida ya kwanza kinaondoa sumu mbalimbali mwilini. Na na faida ya pili kinaimarisha afya ya mwili. Maziwa ni kinywaji ambacho napenda kunywa. Maziwa mara nyingi napenda kunywa asubuhi mara nyingi asubuhi au muda wa jioni au mchana inategemeana na siku. Maziwa ni kinywaji kizuri chenye faida nyingi katika mili yetu. Maziwa ni kinywaji, kizuri na chenye faida nzuri kwenye kwenye miili yetu napenda kunywa maziwa kwa sababu yanaboresha afya yangu. Na kunifanya niweze kuwa.

Katika maisha ya kila siku, tunakutana na watu mbali mbali. Iwe ni nyumbani, shureni, au hata kazini, au ata sokoni. Watu wote ni tofauti na wote wanatabia zao. Kuna tabia nzuri ambazo tunazipenda na zinatufraisha. Lakini pia kuna tabia ambazo zina tuchukiza au kutufanya tuwe tuwe watu wa tofauti. Moja tabia inayonichukiza sana ni kuchelewa kila wakati. Watu wanaochelewa kila wakati au mala kwa mala wanaonekana kuwa hawaishimu wakati wa wengine. Ikiwa mtu anapewa wakati maalumu wa kukutana kama vile kukutana kwenye mkutano au kikao ni muimu kufika kwa wakati bila kuchelewa. Kuchelewa kunapunguza mpango mzima na kusababisha watu wengine kusubili bila sababu yoyote. Hii ni tabia inayo ambayo mimi huwa n chukizwa. Pili tabia ya kusimamisha mauzungumzo bila kusikiliza kuna watu weka maneno yao mbele kabisa na kutokatiza wengine. Mara moja bila kusubili mimi nimalize kuongea hii inafanya mazungumzo yasikike na niisi kama heshima haipo. Kwa mfano mtu anapoingiria mazungumzo yangu bila kusubili imalize kuongea. Hii inanionesha kuwa mtu huyu ana tabia mbaya na tabia nyingine ni tabia ya kutoa majibu, mafupi sana kwa maswali ninayomuuliza. Mtu naweza kwa umuliza swali zuli tu ambalo sio la ugomvi na wala sio la kuchukiza ila, akakujibu kwa majibu mafupi ambayo yanaeza kuwa ni ya zarau au ya kejeli. Hiyo pia ni moja kati ya tabia ambayo inanichukizi.

Je wewe ni mtu wa ubunifu. Ndiyo naweza kusema kuwa mimi ni mtu wa ubunifu. Ingawa, sio kila mtu hutambua ubunifu wake mapema. Ubunifu sio lazima uwe wakuchora picha au kuimba tu. Bali ni uwezo wa kufikiri tofauti na kutafuta njia mpya ya kufanya. Kwa upande wangu, ubunifu wangu, unaonekana katika namna ninavofikiria na kutatua matatizo. Ninapokutana na changamoto, napenda kufikiri kwa njia mbadala. Badala kukata tamaa hata kama suluhisho si kamilifu najifunza kutokana na majaribio yangu. Pia ninajiona mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kujaribu mambo mapya. Siogopi kubadilisha njia ya kufanya kazi au kujifunza kitu kipya. Na hii hunisaidia kukuza mawazo yangu na kunifanya nijiamini zaidi. Mbunifu pia unaonekana katika maisha ya kila siku kwa mfano jinsi navyopanga muda wangu, jinsi navowasiliana na watu, au jinsi ninavotumia rasilimali nilizonazo hata kufanya jambo dogo kwa njia tofauti hiyo nayo ni aina ya ubunifu.

Kwa sasa, karibu kila mtu ana tumia mtandao kila siku. Tunatumia simu, kompyuta na mitandao ya kijamii kwa mawasiliano, kazi au burudani. Lakini, pamoja na faida hizi zote, mtandao pia unavitisho vingi. Ndio maana kujilinda mtandaoni ni jambo muhimu sana. Kwanza kabisa ninalinda taarifa zangu binafsi. Mara nyingi huwa sipendi kuweka taarifa zangu binafsi. Kama namba za sili, namba za vitambulisho mbalimbali au taarifa mbalimbali za kadi yangu ya benki huwa mara nyingi sipendi kuweka ovyo mtandaoni pia mara nyingi nakuwa makini sana kabla ya kujaza taarifa zangu vuti au program nisizo zifahamu vizuri. Natumia neno sili ambalo ni imara na ni gumu ambalo mtu hawezi akalibashili kiulahisi huwa mara nyingi na changanya elufi namba na alama. Na pia situmii neno sili moja kwa kaunti zangu zote. Kwa sababu hii inaweza ikasababisha kuwa kwa mfano mtu akipanga kuiba kaunti yangu moja ya mtandao wa kijamii. Tufanye mfano Facebooku hiyo ina inaitalahisisha pia aziibe akaunti zangu nyingine za mitandao mingine. Hivyo sipendi, kutumia, nenosili, lile lile kwa kwenye mitandao yangu ya kijamii yo. Na pia na epuka sana kubonyeza viungo vya ajabu kuna ujumbe. Kuna ujumbe mwingine huwa unakuja ukiahidi zawadi, pesa, au fursa mbalimbali za kati. Nikiona manyingi ujumbe wa aina hii huwa napunguza au na uondoa kabisa kwa sababu ma nyingi huwa ni njia ya kuiba taarifa au utapeli. Na hakikisha program na simu yangu zinasaishwa vizuri. Masaisho ya alaka husaidia kuziba mianya ya usalama. Na kulinda simu yangu au kifaa changu zidi ya virusi na matape.